Ndiyo, nimeweza kufanya kazi ya kujitolea na ni jambo nzuri sana. Kazi ya kujitolea husaidia sana jamii, kujifunza ujuzi mpya na kujenga huruma kwa wengine. Inaweza kuwa kusaidia watoto, wazee, mazingira au kushiriki miradi ya kijamii. Kupitia kujitolea mtu hupata kuridhika moyoni, kwa uzoefu wa maana, alafu kuhusiana vizuri na watu wengine.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya, msaada na matokeo bora. Kufanya kazi kwa timu husaidia kugawana majukumu, kujifunza kutoka kwa wengine na kutatua changamoto kwa wakati na pia kwa haraka. Hata hivyo, pia naweza kufanya kazi peke yangu pale kazini inapohitaji umakini wa kina kwa jumla. Napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi na wengine na pia kufanya kazi peke yangu kulingana na aina ya kazi.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni jua linapochomoza au linapozama juu ya bahari. Rangi ya za anga, mwanga unaotulia juu ya maji na utulivu wa mazingira hufanya hisia kuwa za ajabu sana. Pia napenda mandhari ya milima yenye theluji au misitu ya kijani kwa sababu hunipa hisia na utulivu amani na pia furaha tele.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni ni wakati nilipokuwa nikienda sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yangu wa karibu. Nilikuwa pamoja na marafiki wa shule na familia zetu. Kumbukumbu hii ilikuwa maalumu kwa sababu kulikuwa na furaha, michezo, vinywaji, vitamu na zawadi nyingi. Jambo lilionifanya nijisike kupendwa na kushirikiana na wengine. Ukikumbuka mambo hayo nahisi furaha, mshikamano na hisia ya utoto bila hofu.

Mziki ninao usikiliza mara nyingi ni pop na classical. Pop unipa furaha, nishati na burdani hasa wakati unapumzika au unaitaji msukumo. Classical hunisaidia kutuliza akili, kufikiria kwa kina na kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingi usikiliza asubui au jioni kulingana na hali ya hewa na shuguli ninazo zifanya.

Ndio, napenda maua sana. Maua huleta uzuri, harufu nzuri na hisia ya maana. Yanapendeza macho na mara nyingi huleta furaha na utulivu wa moyo. Pia maua huashiria upendo matumaini na uhai. Ndio maana hupendelea sana kwenye sherehe na mazingira ya nyumbani.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu, yenye watu wa tabia na ujuzi tofauti. Uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu mawasiliano bora na umuhimu wa kusikiliza. Pia nilijifunza jinsi ya kutatua migogoro, kubadilika kulengana hali, kuwajibika.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu. Ali nifundisha nithamu heshima na kufanya kazi kwa bidii. Kupitia ushauri na mfano wake wa maisha nilijifunza kuwa mafanikio yanahitaji uvumulivu na uwadilefu. Mafunzo hayo yamenisaidia sana katika maamuzi ya maisha na kazi hadi leo.

Kuhusu wasilisho najihisi mchangamufu, lakini pia mara nyingine kidogo na wasiwasi. Wasilisho hutoa fulsa ya kushiriki mawazo, kujenga ujuzi wa mawasiliano na kuonyesha uwelewa wa mada. Ili kupunguza wasiwasi napanga maelezo yangu mapema nafanya mazoezi kidogo na kuzingatia njia ya kueleza kwa uwazi.

A sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni adilifu, mawasiliano mazuri, ujasiri na uwezo wakuongoza kwa mfano. Kiongozi mzuri pia anasikiliza wenzake, anawajibika na huamua kwa busara. Zaidi ya hayo ni muhimu awe na uvumilivu hekima na uwezo wa kuhamasisha wengine. A sifa hizi husaidia kiongozi kuunda timu imara kufanikisha malengo na kuimarisha uhusiano mzuri kazini au jamii.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kwa kushirikiano. Maranyengi, tunatumia mikutano, barua pepe na programu za ujumbe. Fahamiana, kuhusu kazi na miradi. Pia, nasikiliza mawazo yao kwa makini kutoa maoni kwa heshima na kushirikiana, kushirikiana na kushugulikia changamoto.

Maendeleo ambayo ningeweza kutaka kuona sana katika jamii ni ka kuona watu wanajiimarisha maisha yao. Kuona familia zinakua, watoto wanapata kazi nzuri, wanaendeleza familia zao, jamii na inang'aa, wanafurahia na pia kukue na furaha katika jamii.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha utaalamu na uongozi. Ambapo, nitaweza kutoa mchango chanya, kuongoza wengine na kuleta mabadiko yenye maana. Ninalenga kuendelea, kujifunza, kuboresha studies zangu na kuwa mtu wakutegemewa katika eneo langu la kazi.

Ili kwongeza uzalishaji wangu kwanza napanga kazi zangu kwa kipaumbele. Nikianza na zile muhimu zaidi. Kisha nakazia kazi moja kwa wakati. Kuepuka vichanganyiko vinavyo punguza umakini. Pia napumzika kidogo kati ya kazi ili kwongeza nguvu na umakini zaidi. Alafu zaidi ya hayo nakusanya zana na raselimali zangu. Zinazo hitajika mapema ili kazi isikose muda.

Ninaposhughulikia wateja kwanza nawasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao. Kisha hutoa maelezo wazi na msaada wa haraka na suluhisho linalofaa. Pia ninahakikisha kuwa mkaribu kwenye heshima na kuonyesha uvumilivu hata pale changamoto zinapojitokeza. Hatua hizi husaidia kujenga uhusiano mzuri kuaminiwa na wateja na kuhakikisha kuridhika kwa pande zote.

Kazi yangu ni kutumia mawasiliano na teknolojia kusaidia watu kupata taarifa na ufahamu. Nilichagua njia hii kwa sababu ninapenda kusaidia wengine, kushirikisha maarifa na kutumia teknolojia kwa njia yenye maana. Kitu ninachokipenda zaidi ni kufanya kazi inayosaidia wengine na kunipa nafasi ya kujifunza kila siku. Changamoto ninazokutana nazo ni kuna ni kuna wakati mteja au watumiaji wanahitaji msaada wa haraka au sahihi zaidi kuliko ninavyoweza kutoa mara moja. Ikiwa ningebadilisha kitu ningependa kuwa na zanaa na rasilimali zaidi ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kusaidia watu kwa urahisi.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na muda fupi lakini mwenye tija. Mikutano ambayo ina ajenda ilioandaliwa mapema. Ambapo kila mushiriki anapata nafasi ya kuchangia mawazo univutia zaidi. Pia napendelea mikutano inayohusisha majadiliano ya wazi maamuzi ya vitendo. Na atua zinazofuata zinazoileweka.

Mchezaji bora wampira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu ananguvu ata ile ya mchezo na anahamasisha wachezaji wengine ndani ya uwanja. Na kumbuka mchezo moja wakushangaza nilio muona ambapo aribadilisha matokyo ya mechi kwa shooti za mwisho na basi sahihi. Jembo lililo nishangaza sana. Lililo nishangaza sana. Ujuzi unaonivutia zaidi ni uthibiti wake wampira uwezo wa kupiga pesi kwa usahihi na mbinu za kushinda changamoto za moja kwa moja. Wakati ni namuona akicheza na hisi msisimko wa furaha na motisha ya kushirikiana na kufanya vizuri katika mchezo ya angu.

Nimeweza kusafiri mahali pengi ambapo ni pazuri, lakini moja wapo ambapo mahali ambayo ilinifurahisha ni katika bahari, nilitembea katika bahari moja ilinifurahisha sana. Mandhari yake ilikuwa nzuri, tulivu, akili yangu iliweza kukuwa na furaha, niliweza kuwa na furaha na akili ilikuwa na utulivu.

Kwa chumba changu, rangi ambalo ningeweza kupenda sana kupaka kwenye ukuta wangu kwa chumba ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe unaleta mwangaza nzuri, inafanya chumba kinakuwa na mwanga vitu zinaonekana vizuri na kunakaa vizuri pia.

Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherehekea. Ninapanga sherehe ambayo inapika au nanunua keki ambayo ni ile ya chokoleti ambayo napenda. Naita marafiki tunasherehekea pamoja tunanunua vinywaji tunakunywa tunadensi ya tunacheza ngoma aina zote tunafurahi.

Ninatumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na kazi au burudani. Kawaida napenda kutumia whatsapp kwa mawasileno wa familia marafiki na wenzangu. Barua pepe kwa mawasileno rasmi ya kazi, youtube kwa burudani kujifunza na kupata taarifa mapya. Interneti kusoma habari kufanya utafiti na kupata maarifa mapya. Kalenda ama planner app kupanga ratiba na kukumbuka shughuli muhimu. Hunisaidia sana kwa kuwa unafanya na kuwa na mpangilio na inasaidia kushirikiana na wengine kwa ufanisi.

Na andaa ripoti za kazi kwa mpangilio na uwazi ili iwe rahisi kuelewa. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa vyanzo vya kazi, timu, au data zilizopo. Kisha naanza kuandika muktasari, wamalengo na mathulumo, mathumuni ya ripoti. Kisha kueleza matokeo changamoto na mapendeleo. Mwisho ni nakagua ripoti kuhakikisha imekamilika, haijajirudia na ina mlolongo wa mantiki. Njia hii husaidia ripoti kuwa yenye ufanisi rahisi kusoma. Na inaonyesha kazi kwa uwazi na usahihi.

Napenda kuucheza mchezo wa mguu mchezo wa mpira. Huwa nafurahia sana na kucheza huwo mchezo kwa kuwa tukiwa na wenzangu huwa inatujumuisha pamoja. Tunapatana tunazongumza tukicheza. Tunafurahia kwa pamoja na pia nakufanya nakuwa mchangamufu sana.

Na nilipo zaliwa na kukua katika mji mdogo wenye mazingira ya asili na watu wapenzi, nilikumbuka mambo mengi mazuri ya utotoni. Mji huu unamashule ya dhamani bustani nzuri na maeneo ya kucheza ya watoto. Jambo lilo nifanya ni jisikie furaha na usalama wakati wa kukua. Kila mara nilipo kuwa mdogo nilipenda kutembea barabarani na marafiki, kushiriki mchezo wa jamii na kushuhudia sherehe za kimji. Kinachofanya mji wangu kuwa maalum nihisia ya mshakamano wa kijamii na utulivu wa mazingira. Pamoja na wakumbukumbu nyingi nzuri za familia na marafiki ningependa kurudi pale wakati wa likizo au mapumziko ili kumbuka utoto na kufurahia mazingira mazuri.